Napenda kuvaa nguo rahisi na nadhifu. Mara nyingi nachagua nguo zinazoniweka huru kama fulana shati la kawaida na suruali isiobana. Pia napenda rangi tulivu kama nyeusi au kijivu kwa sababu zinaendana kirahisi. Kikubwa kwangu ni nguo ziwe safi zikae vizuri na zinifanye nijisikie huru na kujiamini.

Hapana siweki picha zangu mtadaoni mara kwa mara. Mimi hujali sana faraga yagu hivyo huchagua kwa umakini kabla ya kushiriki picha yoyote. Mara nyingi naweka picha chache tu zenye maana maalum kama kubukubu ya tukio muhimu au fanikio fulani na kuhakikisa hazina taalifa binafsi zinazoweza kunihatalisha.